Zana za dijiti ni vifaa au programu za kiteknolojia zinazotumiwa kurahisisha shugli za kila siku. Bila zana hizi, maisha leo yangekua magumu sana. Zana ya digitali, dijiti, ninayotumia zaidi kila siku ni simu ya mkononi. Simu imekuwa kifaa muhimu sana kwa sababu utumika kwa mambo mingi tofauti. Kupitia simu, ninaweza kupiga na kupokea simu, kutuma ujumbe mfupi, kuwasiliana kupitia mitandao ya kijamii na kupata habari kutoka sehemu mbali mbali za dunia. Simu unisaidia kuwa karibu na watu wangu na kuendelea kupata taarifa muhimu. Kila siku pia utumia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp, Facebook au Instagram. Zana hizi unisaidia kuwasiliana haraka na marafiki, familia na hata walimu wafanyi kazi wenzangu. Kupitia mitandao ya kijamii, nina shiriki taarifa na pata habari mpya na kujifunza mambo mapya. Hata hivyo, ninajitahidi kuitumia kwa kiasi ili isiniathiri muda wangu wa kazi au masomo. Zana nyingine muhimu nayotumia mara kwa mara ni computer au laptop. Kompyuta unisaidia kufanya kazi za shule au kazi za ofisini kama kuandika nyaraka, kufanya utafiti na kuandaa mawasilisho. Kupitia kompyuta, ninaweza pia kutumia interneti kwa ajili ya kujifunza, kusoma makala au kuhudhuria masomo ya mtandaoni. Nichombo muhimu sana katika elimu na kazi. Interneti yenyewe ni zana ya digiti ni nayoitegemea kila siku. Hunipa ufikiaji wa taarifa nyingi kama kutoka vyanzo mbali mbali. Kupitia interneti, ninajifuza ujuzi mpya, kutazama video za kielimu na kufanya utafiti kwa haraka. Interneti imerahi sisha sana upaka, upatikanaji wa maarifa. Pia unitumia programu za digiti kama vile Google Classroom, Zoom au Microsoft Word. Program hizi unisaidia katika masomo na kazi. Kwa mfano, Zoom uniruhusu kushiriki vikao vya mitandaoni. Wakati Word unisaidia kuandika na kuhairiri kazi zangu wa uraisi. Mbali na kazi na masomo, zana za digiti unisaidia pia kupata burudani. Utumia YouTube kuskiliza mziki au kutazama video na wakati mwingine michezo ya kijiditali kwa ajili ya kupumuzika. Burudani hizi unisaidia kupunguza msongo wa mawazo baada ya siku ndefu. Zana za dijiti huokoa mda, uongeza ufanisi na urahisi ya mawasiliano. Pia upanua maarifa na ufanya tuwe sehemu ya dunia ya kisasa. Hata hivyo ni muhimu kuzitumia kwa busara ili kuepuka utegemezi uliopitiliza au matumizi mabaya. Teknolojia ni chombo chenye nguvu sana tuki. Tukikitumia kwa jia sahihi kinaweza kuboresha maisha yetu, elimu yetu na mstakabali wetu.

Maziwa ni miongoni mwa vinywaji vinavyotumiwa sana duniani. Hasa kwanzia utotoni hadi utu uzima. Ingawa watu wazima tofauti kuhusu maziwa, bado yana nafasi kubwa katika lishe ya wengi. Mimi binafsi, napenda kunywa maziwa. Nimeyazoea tangu nikiwa mdogo, na hadi leo bado na yachukulia kama sehemu muhimu ya mlo wangu wa kila siku. Ninapokunywa maziwa, nahisi mwili wangu unapata nguvu na afya yangu inaendelea kuimarika. Sababu moja kubwa inayofanya nipende maziwa ni ladha yake. Maziwa yana ladha laini na tamu ya asli ambayo hunifanya nijisikie vizuri. Hasa ninapoyakunywa yakiwa ya moto au baridi kulingana na hali ya hewa. Sababu nyingine ni kuwa maziwa hunishibisha. Nikinywa maziwa asubuhi au jioni hunisaidia kukaa bila njaa kwa muda fulani. Maziwa yana faida nyingi kiafya. Kwanza kabisa, maziwa yana madini ya kalshiamu, ambayo ni muhimu sana kwa afya ya mifupa na meno. Hii ni muhimu hasa kwa watoto wanaokua na wazee wanaotaka kuzuia udhaifu wa mifupa. Pia, maziwa yana proteni, zinazosaidia kujenga na kurekebisha misuli ya mwili. Kwa watu wanaofanya kazi zito wa au mazoezi, maziwa ni chanzo kizuri cha nguvu. Zaidi ya hayo, maziwa yana vitamini kama vitamin D, ambayo husaidia mwili kunyonya kalshiamu vizuri zaidi. Katika maisha kila siku, maziwa hutumika kwa njia mbali mbali. Tunaweza kuyanywa moja kwa moja, kuyanywa kwenye chai, au kahawa, au kuyatumia kuandaa vyakula kama uji, maziwa mtindi, na hata keki. Kwa wengi wetu, maziwa yanahusisha sana na utoto. Nakumbuka nikiwa mdogo nilihimizwa kunywa maziwa ili niwe na afya njema na nguvu. Wazazi na walimu walisisitiza kuwa maziwa yanajenga mifupa imara na kusaidia ukuaji mzuri. Hadi leo, mafunzo haya yamenibaki akilina na yamenifanya niendelee kuthamini maziwa. Hata hivyo, si kila mtu anayapenda au anayeweza kunywa maziwa. Wapo watu wanaopenda matatizo ya tumbo, wanapokunywa maziwa, na wengine hawapendi ladha yake. Pia, kuna mijadala kuhusu matumizi ya maziwa kwa watu wazima. Hii inanifanya nitambue kuwa kila mtu ana mahitaji tofauti ya lishe na ni muhimu kusikiliza mwili wako. Ingawa napenda kunywa maziwa, nimejifunza kuwa ni muhimu kunywa kwa kiasi. Kunywa maziwa kupita kiasi kunaweza kusababisha usumbufu wa tumbo matatizo menginie. Lishiebora ni ile yenye mchanganyiko wa vyakula mbali mbali, si maziwa peke. Kwa mtazamo mpana, maziwa yana mchango mkubwa katika afya ya jamii. Watoto wanaopata lishe bora inayojumuisha maziwa huwa na nafasi mzuri ya kukua wakiwa na afya njema. Kwa hivyo, kuhamasisha matumizi sahihi ya maziwa ni hatua muhimu katika kuboresha afya ya jamii kwa ujumla. Kilicho muhimu zaidi ni kuelewa mahitaji ya mwili wako na kuchagua kile kinacho kufaa kiafya.

Kuanza kazi mpya ni hatua kubwa katika maisha ya mtu. Ni mwanzo wa safari mpya iliyojaa matarajio, changamoto na fursa nyingi za kujifunza. Kwa watu wengi, siku za mwanzo kazini huwa na mchanganyiko wa furaha, hofu na msisimuko. Ndiyo maana ushauri mzuri mwanzoni mwa kazi ni jambo la dhamani sana. Ushauri wangu wa kwanza kwa mtu anayeanza kazi ni kuwa mnyenyekevu. Usithani kuwa unajua kila kitu kwa sababu tu una cheti au elimu. Mahali pa kazi ni shule nyingine ya maisha. Sikiliza kwa makini, uliza maswali inapobidi, na jifunze kutoka kwa wale walio na uzoefu zaidi. Unyenyekevu hukufungulia milango mingi. Nidhamu ni msingi wa mafanikio kazini. Mtu anayeanza kazi anapaswa kuhakikisha anafika kazini kwa wakati. Anaheshimu ratiba na anazingatia kanuni za kazi. Kufika mapema au kwa wakati huonyesha kuwa una wajibu na unadhamini kazi iliyopewa. Tabia hii hujenga imani kwa waajiri na wakubwa wako. Mahali pa kazi panahitaji ushirikiano. Ni muhimu kujenga mahusiano mazuri kwa wafanyikazi wako. Wakubwa na ata wale walio chini yako. Heshima, mawasiliano mazuri na ushirikiano hufanya mazingira ya kazi yawe mazuri na hupunguza migogoro isio ya lazima. Mwajiri anahitaji mtu anayejua kuwajibika. Kama umepewa jukumu, lifanye kwa bidii na uaminifu. Usiogope ukubali makosa unapokosea. Kukiri kosa na kujifunza kutokana nalo ni ishara ya ukomavu na uaminifu. Usimamizi wa muda ni stadi muhimu sana kazini. Panga kazi zako, weka vipaumbele na epuka kupoteza muda. Mtu anayejua kutumia muda wake vizuri huonekana kuwa mfanisi na wa kuaminika. Mwonekano na mienendo yako kazini huwacha taswira muhimu. Vaa mavazi yanayofaa kazi, yako na tenda kwa weledi. Hii inaonyesha kuwa unaheshimu kazi yako na taasisi unayoifanyia kazi. Usiogope kupokea maoni au tathmini kuhusu kazi yako. Maoni haya nalenga kukusaidia kukua na kuboresha uwezo wako. Chukua maoni chanya na hata yale ya kukosoa kwa moyo mkunjufu na yafanyie kazi. Dunia ya kazi hubadilika kila siku. Mtu anayeanza kazi anapaswa kuwa tayari kujifunza ujuzi mpya, teknolojia mpya na mbinu mpya za kazi. Kujiendeleza kibinafsi hukufanya ubaki kwa umuhimu na mwenye dhamani. Kazini. Kazi kazini ni muhimu kudumisha maadili mema na kuheshimu mipaka, epuka migogoro, majungu, au tabia zinazoweza kuharibu jina lako. Tabia njema hujenga heshima na kukusaidia kudumisha kazi yako kwa muda mrefu. Mwisho kabisa, mtu anayeanza kazi anapaswa kuwa na subira. Mafanikio hayaji mara moja. Kila hatua ina wakati wake. Jiwekee malengo ya muda mfupi na ya muda mrefu. Fanya kazi kwa bidii kuyafikia. Kwa kuwa mnyenyekevu, mwajibikaji, mwenye nidhamu, na mwenye nia ya kujifunza, mtu anaweza kufanikiwa na kuwa na mchango mkubwa katika kazi yake na jamii kwa ujumla.

Likizo ni kipindi muhimu sana katika maisha ya mtu. Ni muda wa kupumzika kutoka kwa shughuli za kila siku kama masomo au kazi. Hata hivyo, likizo sio muda wa kupoteza muda. Bali nafasi athimu ya kujistawisha kiakili, kimwili, kijamii na hata kiroho. Nitazungumzia njia mbali mbali. Zinazotumia ya kujistawishi wakati wa likizo. Wakati wa likizo, napenda kutumia muda wangu kuongeza maarifa. Hii hufanyika kwa njia mbali mbali kama vile kusoma vitabu ambavyo sikuwa na muda wa kuvisoma wakati wa masomo au ukazi. Ninasoma vitabu vya kielimu, vitabu vya motisha, pamoja na makala mbali mbali mitandaoni. Pia hutazama vipindi vya kielimu au video zinazoongeza ujuzi wangu katika maswala tofauti kama teknolojia, afya au maendeleo binafsi. Likizo hunipa nafasi ya kujifunza study mpya. Ninaweza kujifunza matumizi ya zana za kijititali, lugha mpya, au hata ujuzi wa vitendo kama kupika vyakula vipya, kushona, au kuendelea biashara ndongo ndogo. Afya ya mwili ni muhimu sana. Wakati wa likizo, ujitahidi kufanya mazoezi ya mwili kama vile kukimbia, kutembea, umbali mrefu, au kufanya mazoezi ya viungo nyumbani. Mazoezi hunisaidia kuwa na afya njema. Kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza nguvu ya mwili pia hujaribu kula vyakula vienye lishe bora ili kuimarisha afya yangu. Likizo hunipa nafasi ya kuimarisha mahusiano yangu na familia marafiki na jamii kwa jumla kutembelea ndugu kushiriki katika shughuli za kifamilia na kutumia muda wa pamoja na wapendwa wangu mahusiano mazuri hunipa furaha, msaada wa kihisia na kunifanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii. Bali na maendeleo ya mwili na akili, napenda pia kujistawisha kiroho wakati wa likizo. Hii hufanya kwa kushiriki katika ibada, kutafakari au kusoma vitabu vya kiroho. Kujistawisha kiroho hunipa amani ya moyo. Mwelekeo wa maisha na hunisadia kuwa mtu mwenye maadili mema. Likizo ni muda nzuru wa kujidhamini. Nimejiuliza maswali kama nimefanya nini nzuri. Nimefanya nini vizuri zaidi. Malengo yangu ni yapi kwa kipindi kijacho. Ninapanga malengo ya mapya na kujiandaa kwa changamoto zijazo. Hunifanya nirudi kazini au shuleni nikiwa na dira na motisha mpya. Wakati mwingine, hutumia sehemu ya likizo kushiriki katika shughuli za kujitolea kama kusaidia jamii, kufundisha watoto, au kushiriki katika miradi ya maendeleo. Kujitolea hunifundisha umuhimu wa kusaidia wengine na hunipa furaha ya ndani isiyopatikana kwa mali. Ingawa kujistawisha ni muhimu kupumzika pia ni sehemu ya likizo, napenda kusikiliza muziki, kutazama filamu zenye mafunzo, au kusafiri sehemu mpya. Burudani hizi hunisaidia kurejesha nguvu na kunifanya nijisikie mwenye furaha na amani. Mimi binafsi hutumia likizo kama ngazi ya kunifanya niwe bora zaidi, kuliko nilivyokuwa awali.

Wasilisho ni sehemu muhimu sana ya maisha ya mwanafunzi na mfanyikazi. Kupitia wasilisho, mtu huwasilisha mawazo yake, maarifa na ujumbe muhimu mbele ya watu wengine. Hata hivyo, hisia kuhusu wasilisho hutofautiana kati ya mtu na mtu. Kwa upande wangu, kabla ya kufanya wasilisho, mara nyingi huhisisha mchanganyiko na wa hisia. Kuna wakati huwisisha wasiwasi kidogo, hasa napojua nitazungumza mbele ya watu wengi hofu, hofu hii mara nyingi husababishwa na uoga wa kukosea, kusahau ninachotaka kusema, au kuhisi kuwa watu watanihukumu. Hata hivyo, hisia hizi ni za kawaida na hupatikana kwa watu wengi. Kadri ninavojiandaa vizuri, ndivyo navojihisi kuwa na ujasiri zaidi. Maandalizi hunisaidia kupunguza hofu na hunipa imani kwamba ninaelewa mada ninayoizungumzia. Napopitia mada mara kadhaa kupanga hoja zangu vizuri na kufanya mazoezi. Nahisi kuwa tayari na ninawe kujieleza kwa ufasaha. Wakati wa wasilisho lenyewe, mara nyingi nahisi hofu inapungua pole pole. Ninapo.

Kuvaa kofia ni jambo la kawaida katika jamii nyingi. Kwa baadhi ya watu, kofia ni sehemu ya mtindo wa mavazi. Kwa wengine ni kinga thidi ya jua au baridi. Na kwa wengine ina maana ya kitamaduni au kidini. Kwa upande wangu, napenda kuvaa kofia kwa sababu mbalimbali nitakazozieleza. Kwanza kabisa, napenda kuvaa kofia kwa sababu hulinda afya yangu. Kofia hunisaidia kujikinga dhidi ya jua kali. Hasa ninapokuwa nje kwa muda mrefu. Hii hunisaidia kuepuka madhara ya jua kama maumivu ya kichwa au ngozi kuungua. Pia wakati wa baridi, kofia hunisaidia kueka kichwa changu katika hali ya joto. Jambo ambalo hunisaidia kuzuia mafua. Sababu nyingine ni kwamba kofia ni sehemu ya mtindo wa mavazi. Kuna haina nyingi za kofia. Kama kofia za michezo, kofia za kawaida na kofia za heshima. Kuvaa kofia inayolingana na mavazi yangu hunifanya nijisikie nadhifu na kujiamini. Kwa hivyo kofia ni tu kinga bali pia pia ni pambo. Kwa watu wengine kofia hutumika kuonyesha utambulisho au kundi fulani. Kwa mfano, kofia za timu za michezo huonyesha ungwaji mkono wa timu fulani. Kuvaa kofia kunanipa nafasi ya kujieleza na kuonyesha mapendeleo yangu bila kusema maneno mengi. Si kila wakati huvaa kofia. Kuna nyakati maalum kama napofanya shughuli za nje kusafiri au kuudhuria matukio yasiyo rasmi. Katika mazingira rasmi, huwa makini kuchagua kofia ninayofaa na kutoivaa kabisa kulingana na heshima ya tukio. Ingawa napenda kuvaa kofia, kuna changamoto kadhaa. Wakati mwingine kofia inaweza kusababisha joto kupita kiasi au kusababisha kutokea vizuri kichwani. Pia, si kila mtu hupenda kuvaa kofia. Na katika baadhi ya maeneo, inaweza kuchukuliwa kama kutokuheshimu. Katika baadhi ya tamaduni, kofia zina maana maalum. Kuna kofia za kitamaduni zinazoashiria heshima, cheo au umri. Kwa hivyo, kuvaa kofia kunahitaji uelewa wa mazingira na tamaduni za watu wanaokuzunguka. Kwa upande wangu, kuvaa kofia huniongezea kujiamini. Ninapohisi nipo vizuri kwa mavazi yangu, huongeza hali ya kujiamini katika shughuli zangu za kila siku. Ata hivyo, najua kuwa kujiamini halisi kutoka ndani. Na pia, kofia ni nyongeza tu. Kwa ujumla, napenda kuvaa kufia lakini kwa busara. Ninazingatia mazingira. Tukio na madhumuni ya kuvaa kofia. Kofia ni nyezo nzuri inayochanganya ulinzi, mtindo na utambulisho. Hata hivyo ni muhimu kuvaa kofia kwa heshima na kwa mazingira na kwa kuzingatia mazingira yanayotuzunguka.

Kukatika kwa umeme ni jambo la kawaida katika maeneo mengi. Linaweza kutokea ghafla au kutangazwa mapema. Na mara nyingi huadhiri shugli zetu za kila siku kama kazi, masomo, mawasiliano na hata burudani. Hata hivyo, kukatika kwa umeme hakumaanishi mwisho wa shughli. Bali ni fursa ya kufanya mambo mengine kwa njia tofauti. Nitazungumzia mambo mbalimbali ninayofanya wakati umeme unapokatika na jinsi ninavyotumia muda huo kwa manufaa. Jambo la kwanza kabisa ninapofahamu kuwa umeme umekatika ni kuhakikisha usalama. Kuhakikisha kuwa vifa vya umeme kama pasi, jiko la umeme au runinga vimezimwa ili kuepuka madhara pindi umeme utakaporudi. Pia utumia mwanga wa tochi au mshumaa kwa uangalifu mkubwa. Hasa ikiwa kuna watoto hau watu wazima ndani ya nyumba. Wakati wa mchana, hutumia mwanga wa asili. Ufungua madrisha na milango ili mwanga uingie ndani ya nyumba. Hii unisaidia kuendelea na shuguli nyepesi kama kusoma, kuandika, au kupanga vitu bila kutegemea umeme. Kukatika kwa umeme hunipa nafasi ya kupumzika. Katika dunia ya leo iliojaa teknolojia, mara nyingi tunasahau umuhimu wa utulivu. Inapotulia bila runinga au simu, hutafakari maisha yangu, malengo yangu, na mambo ninayoitaji kuboresha. Huu ni mmda wa kujitambua na kupata amani ya moyo. Mara nyingi hutumia muda huu kusoma vitabu au magazeti, kusoma bila usumbufu na vifaa vya kielektroniki unifanya niwe makini zaidi. Vitabu hunipa maarifa burudani na mafunzo ya maisha. Hivyo kukatika kwa umeme hunigeukia kuwa fursa ya kujifunza. Umeme utaka unapokatika utumia mda kukuzungumza na familia au watu niliopo nao nyumbani. Tunabadilishana mawazo, tunacheka na wakati mwingine kusimulia hadithi. Mazungumzo haya huimarisha mausiano na utukumbusha umuimu wa kuwasiliana kwa ana kwa ana. Pia hutumia muda huu kufanya kazi za nyumbani kama kusafisha, kupanga nyumba au kupika vyakula vini sivyo itaji umemenmwingi. Kazi hizi unisaidia kutumia muda kwa tija na kufanya mazingira nyumbani yawe safi na yenye mpangilio mzuri. Wakati mwingine ucheza mchezo ya kawaida kama drafti, karata, au mchezo ya maneno ya familia, au marafiki. Mchezo hii hutoa burudani na huimarisha ushirikiano bila hitaji la umeme. Kukatika kwa umeme hunipa muda wa kupanga shuguli zangu. Kuandika mipango ya siku zijazo, malengo orodha ya mambo ya kufanya. Kuandika kwa kalamu na karatasi unisaidia kupanga mawazo yangu kwa utulivu. Kukatika kwa umeme unifundisha subira. Si kila kitu kiko chini ya uthibiti wetu. Na wakati mwingine tunapasa kubali hali na kuendelea na maisha. Hii unijenga kiakili na kunisaidia kukabiliana na changamoto nyingine maishani. Wakati umeme unapokatika, hutambua jinsi tunavyotegemea sana teknolojia. Hii unifundisha umuimu wa kuwa na mbadala na ujuzi wa maisha bila umeme. Misomo umuimu hasa katika dunia ya kisasa. Ni kweli kuwa kuna katika kwa umeme kuna changamoto kama kuchelewa kwa kazi. Kukosa mawasiliano au kukosa burudani za kawaida. Hata hivyo, changamoto hizi zinaweza kuthibitiwa kwa maandalizi na mtazamo chanya. Bedala ya kulalamika nachagua kuona kukatika kwa umeme kama fursa ya kupumzika, kujifunza na kuimarisha mahusiano.

Vinywaji vya baridi ni sehemu ya maisha ya kila siku ya watu wengi, hasa katika maeneo yenye joto, husaidia kupunguza kiu, kutuburudisha na wakati mwingine hutupa nguvu na au furaha. Kila mtu anakinywaji chake cha baridi anachokipenda zaidi kulingana na ladha, afya au mazingira. Kwa upande wangu, kinywaji cha baridi ninachokipenda zaidi ni juisi ya matunda ya asili, hasa juisi ya embe au chungwa. Sababu ya kwanza inayofanya nipende juisi ya matunda ni ladha yake ya asili. Juisi ya matunda huwa na utamu wa kawaida unaotokana na tunda lenyewe bila kuhitaji sukari nyingi za ziada. Ladha hii hunipa furaha na hunifanya nijisikie nipo karibu zaidi na asili. Sababu nyingine kubwa ni faida za kiafya. Juisi ya matunda ina vitamini muhimu na kama vitamini C. Ambayo huimarisha kinga ya mwili. Kwa mfano, juisi ya machungwa unisaidia kujikinga na magonjwa ya kawaida kama mafua. Huku juisi ya embe ikiwa ni virutubisho vinavyosaidia afya ya macho na ngozi. Juisi ya matunda hunipa nguvu asa ninapokuwa nimechoka na au baada ya kufanya kazi zito au mazoezi. Sukari ya asili iliyomo kwenye matunda husaidia kurejesha nguvu haraka bila madhara makubwa kwa mwili ndio maana mara nyingi napenda juisi badala vinywaji vingine vyenye kemikali nyingi. Kuna vinywaji vingi vya baridi vya viwandani kama soda. Lakini mmi napendelea juisi kwa sababu soda nyingi huwa na sukari nyingi na kemikali. Ingawa soda huleta burudani ya haraka. Matumizi ya mara kwa mara yanaweza kuadhiri afya. Juisi ya matunda hasa ya asili ni chaguo bora zaidi ya kiafya. Napenda aina mbalimbali za juisi. Lakini nanazozipenda zaidi ni juisi ya embe juisi ya chungwa juisi ya nanasi mchanganyiko wa matunda mbalimbali mchanganyiko wa matunda mbalimbali hunipa ladha kipekee na virutubisho vingi zaidi. Mara nyingi hunywa juisi wakati wa mchana. Asa jua linapokuwa kali. Pia hunywa baada ya chakula, kula chakula au baada ya kufanya mazoezi. Juisi unisaidia kujisikia mwenye nguvu na mwenye furaha. Hasa wakati wa joto. Ninapendelea zaidi juisi ya kutengeneza nyumbani kwa sababu najua ni safi na haina kemikali. Ninapotengeneza juisi nyumbani, ninaweza kudhibiti kiwango cha sukari au hata kutotumia sukari kabisa. Ata hivyo, wakati mwingine hununua juisi tayari ikiwa sina muda wa kutengeneza mwenyewe. Kunywa juisi huwa burudani zaidi, ninapokuwa na familia au marafiki. Tunapokaa pamoja kunywa juisi baridi uongeza furaha na mazungumzo. Ni kinywaji kinachofaa kwa watu wa rika zote, watoto, vijana na watu wazima. Katika jamii ya leo, watu wengi wanazidi kujali ya afya zao. Juisi ya matunda imekuwa sehemu ya mtindo wa maisha yenya afya. Kupenda kinywaji chenye faida kiafya, hunionyesha umuhimu wa kufanya maamuzi bora kwa afya yangu. Ingawa juisi inafaida nyingi, kuna changamoto kama gharama ya matunda au uhaba wa matunda fulani wakati misimu fulani. Ata hivyo, changamoto hizi haziwezi kunizuia kuendelea kupenda na kutumia juisi inapopatikana. Kupenda juisi ya matunda kunanifundisha kudhamini vyakula na vinywaji vya asili. Hunisaidia kuelewa kuwa si kila kitu kitamu ni kizuri kiafya na si kila kitu rahisi ndicho bora. Ingawa kuna vinywaji vingi vya baridi, ninaamini kuwa juisi ni chaguo bora kwa afya na ustawi wa mwili.

Katika ulimwengu waleo, habari nisehemu muhimu sana ya maisha yetu. Habari utusaidia kuelewa kinachoendelea katika jamii, inchi na dunia kwa ujumla. Hata hivyo, jia za kupata habari zimebadilika sana. Zamani, watu wengi walitegemea magazeti ya karatasi. Lakina siku hizi, habari za mtandaoni zimeenea kwa kasi kubwa. Gazeti ni chapisho la karatasi linalotolewa kila siku au kila wiki likiwa na habari za kisiasa, uchumi, michezo, afya na burudani. Habari mtandaoni ni habari zinazopatikana kupitia interneti. Kama vile tovuti za habari, mitandao ya kijamii na programu za simu. Njia zote mbili zinafaida na changamoto zake. Kwa upande wangu, napendelea kusoma habari mtandaoni kuliko kusoma gazeti la karatasi. Sababu kuu ni kwamba habari mtandaoni upatikana kwa urahisi zaidi. Kwa kutumia simu au kompyuta, ninaweza kupata habari popote nilipo, wakati wowote. Faida kubwa ya habari mtandaoni ni uharaka. Habari utolewa mara tukio linapolo tokea. Tofauti na gazeti ambalo utolewa mara moja kwa siku. Habari mtandaoni usawishwa kila dakika. Hii unisaidia kupata taarifa za hivi karibuni bila kusubira. Habari mtandaoni pia unipa fursa ya kusoma aina nyingi za habari kutoka vya nzo tofauti. Naweza kusoma habari zandani ya inji, kima taifa, michezo, elimu na hata maoni ya watu mbalimbali kwa uraisi. Kwa kutumia interneti, ninaweza kutafuta habari maalum kwa haraka kwa kutumia maneno muhimu. Hili nijambo ngumu zaidi unapokuwa na gazeti la karatasi, lakini unahitaji kupitia kurasa nyingi ili kupata unachotafuta. Ata hivyo, siwezi kusema kuwa magazeti ya karatasi hayanafaida. Kusoma gazeti la karatasi unisaidia kuzingatia zaidi bila usumbufu wa matangazo au harifa za simu. Pia, magazeti ya karatasi mara nyingi uchunguza vizuri kabla ya kuchapishwa. Hivyo, habari zake huwa na uhakika zaidi. Kwa watu wengi, hasa wazee, kusoma gazeti nisehemu ya utamaduni wa kila siku. Kukaa asubui na gazeti mkononi ukisoma habari na taratibu. Nijambo linalopendwa na wengi na huleta utulivu wa akili. Licha ya faida zake, magazeti ya karatasi ya nachanga moto kathaa. Kwanza si rahisi ku ya pata kila mahali. Pili, yanahitaji gharama ya kununua kila siku. Tatu, habari zake uweza kupitwa na wakati ya haraka. Habari za mtandaoni nazo zinachanga moto zake. Wakati mwingine kuna habari zizo za kweli, au zenye upoto shaji. Pia, matumizi ya mda mrefu ya simu au kompyuta yanaweza kuadhiri afya ya macho. Ndiyo maana ni muhimu kuchagua vyanzo vya habari vina vyoaminika. Ingawa napendelea habari mtandaoni kuna nyakati a mbapo husoma gazeti la karatasi hasa napopata mda wa ziada. Hii unisaidia kupata mtazamo mpana zaidi na kulinganisha taarifa kutoka vyanzo tofauti. Teknolojia inaendelea kubadilisha namna tunavyopata habari. Inaonekana wazi kuwa habari mtandaoni zinaendelea kutawala. Hata hivyo, naamini kuwa magazeti ya karatasi bado ya na yatabaki kwa mda. Asa kwa watu wanao penda njia za jadi. Kwa kumalizia, ingawa magazeti ya karatasi yanamchango mkubwa katika historia ya habari napendelea kusoma habari mtandaoni kwa sababu ya uharaka, uraisi na upatikanaji wake. Ningependa kushauri kuwa bila kujali njia unayopendelea ni muhimu kusoma habari kwa umakini. Epuka kuamini kila habari unayoamini mtandaoni bila kudhibitisha chanzo chake. Hata hivyo, njia zote mbili zi na umuhimu wake na kilicho muhimu zaidi ni kupata habari sahihi na za kuaminika.

Michezo ni sehemu muimu sana ya maisha ya watu duniani. Haipungui tu burudani, bali pia inajenga nidhamu, mshikamano na afya ya mwili. Kwa wale wanao shabiki michezo, kuna wachezaji maalumu wanao utia wa kiwango cha juu, cha ujuzi, nidhamu na maadili ya michezo. Kwa upande wangu, mchezaji ninayempenda zaidi ni lion messi. Ambaye ni mchezaji mashuhuli wa soka wa Argentina na hivi sasa anaicheza klabu ya inter miami sababu ya kwanza ni ubora wa kipekee wa uchezaji wake. Messi anabinu nyingi za kushangaza kama dribbling, kupigia mabao na kutoa pasi sahihi. Hata wachezaji wenye ujuzi mkubwa upata changamoto kubwa kumzuia. Kwa hakika, kuangalia messi akicheza ni burdani ya kipekee. Pia, messi pia ni mfano wa nidhamu. Anafanya kazi kwa bidii. Anajituma kwenye mazoezi kila siku na ajawai kuridhika tu na kile anachofanya. Hii inanifundisha kuwa mafanikio hayaji bila jitahada na kujituma. Mbali na ujuzi, messi ni mfano wa maadili mazuri ya mchezo. Hata akiwa na umaarufu mkubwa, hubakia mnyenyekevu na heshima na heshimu wa chezaji wengine na mashambiki. Hii ni jambo la kufundisha kila mpenzi wa mchezo. Napenda pia messi kwa sababu anapenda burudani ya mchezo. Anaonyesha fura na mshikamano kwenye uwanja. Kuangalia mchezo wake kunifanya nifurai na kujisikia karibu na mchezo. Messi anaonyesha mshikamano mkubwa wachezaji wake. Hupenda kushirikiana kutoa pasi sahihi na kuhakikisha timu inashinda. Hii inanifundisha kuwa michezo si ya mtu mmoja, bali ni mshirikiano wa timu. Messi amekabiliana na changamoto nyingi katika maisha yake ya michezo, amepitia majeraha, ushindani mkali, na changamoto za kibinafsi. Hata hivyo, hajawai kukata tamaa, jambo ambalo linaninua moyo na kunipa funzo la kutoacha ndoto. Napenda soka kwa sababu, unachanganya michezo ya kimwili, akili, mshikamano. Kuangalia wachezaji kama messi, kuna nifanya nifahamu mbinu mpya na jinsi ya kushirikiana na wengine. Soka pia unifundisha saburi, nidhamu na jinsi ya kushugulikia ushindi au kupateza kwa heshima. Mbali na messi, pia ninaeshimu wachezaji wengine kama Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah na Keylan Mbape. Kila moja anasiva za kipekee zinazoweza kunifundisha mambo tofauti. Bidii, ufanisi, au kasi. Michezo haileti burudani tuu, bali pia inafundisha maisha. Kuona mchezaji anavyopambana kwenye uwanja, kuna nifundisha umuhimu wa bidii. Mushikamano na uishi kwa nidhamu. Messi ni mfano wa jinsi mtu anavyo weza kufanikisha ndoto zake kwa juhudi, nithamu na uvumilivu. Messi hufanya mambo ya kipekee kama dribbling kati ya wachezaji wengi. Kupigia mabao ya kushangaza na kutoa pasi za kufaidi timu. Hii inafanya kila mchezaji kuwa wa kipekee na wa kushangaza. Kuangalia mchezo wake kuna nikumbusha kuwa mafanikio hayaji bila kujituma. Kwa kumalizia, mchezaji ninaempenda zaidi ni lion messi. Kwa sababu ya ujuzi wake wa kipekee nidhamu, mshikamano na wachezaji wenzake. Maadili ya mchezo na jinsi yanavyoburudisha mashabiki. Kuangalia messi akicheza kunanifundisha kuhusu maisha pia, kudhubutu, kushirikiana na wengine kuhlishi kwa nidhamu na kuendelea kushikirikiana bila kukata tama.

Duniani kuna inchi nyingi zenye mandhari nzuri, tamaduni tofauti, historia ya kuvutia na maendeleo ya teknolojia. Usafiri ni fursa ya kujifunza mambo mapya, kuona dunia kwa macho yako mwenyewe na kupanua mawazo. Kati ya inchi zote duniani, inchi ambayo ningependa sana kuitembelea ni Japani. Sababu kuu inayofanya nipende Japani ni mchanganyiko wa utamaduni wa kale na maendelo ya kisasa. Japani ni inchi inayoheshimu sana mila na desuri zake, lakini pia ni kinara katika teknolojia na ubunifu. Unaweza kuona mahekalu ya kihistoria pembeni mwa majengo marefu ya kisasa. Japo linavutia sana. Napendezwa sana na utamaduni wa Japani. Hasa nidhamu, heshima na mpangilio wa watu wake. Wajapani wanajulikana kuheshimu muda, mazingira na watu wengine. Ningependa kujifunza jinsi wanavyoishi kwa amani, usafi na mshikamano katika jamii. Japani mmoja ya nchi zinezoongoza duniani katika teknolojia. Inatreni za mwendo kasi, roboti na maendeleo makubwa ya kiteknolojia. Ningependa kutembelea miji kama Tokyo ili kujionea kwa macho maendeleo haya na kujifunza jinsi teknolojia inavyorahisisha maisha ya watu. Sababu nyingine ni chakula cha kijapani. Japani inajulikana kwa vyakula kama sushi, ramen na tempura. Ningependa kuonja chakula hiki halisi katika mazingira yake ya hasili na kujifunza namna kinavyoandaliwa kwa ustadi mkubwa. Japani ina mandhari ya kuvutia sana. Kuanzia mlimani, mstuni, hadi bahari. Mlima fuji ni mmoja wa vivutio vikubwa vya utalii. Ningependa kutembelea maeneo ya asili na kufurahia utulivu na uzuri wa mazingira ya Japani. Japani ina historia ndefu na ya kipekee. Kuanzia zama zama samurai hadi kipindi cha kisasa. Historia Japani ina mengi ya kujifunza. Ningependa kutembelea makumbusho na maeneo ya kihistoria ili kueleza zaidi safari ya taifa hilo. Japani pia inavutia kwa sababu ya lugha yake. Ingawa ni lugha ngumu. Ningependa kujifunza maneno machache ya ki Japani ili ni kuwasiliana na watu wa huko. Hii itanisaidia kuelewa zaidi tamanduni zao na kuunda mahusiano mazuri. Ningependa kuona maisha ya kila siku ya wa Japani. Jinsi wanavyoenda kazini, shuleni na jinsi wanavyo shirikiana katika jamii. Hii itaniongoza uwelewa wa namna maisha yanavyoweza kuendeshwa kwa nidhamu na usawa. Japani ina vivutio vingi vya burudani kama bustani, sherehe za kitamaduni na michezo ya kisasa. Ningependa kushiriki katika sherehe za kitamaduni kama vile tamasha za maua ya cherry. Linalojulikana kama hanamani, kusafiri japani kutakuwa na changamoto kama tofauti ya lugha na mila. Hata hivyo, naamini changamoto hizi ni fursa kujifunza na kuwa binafsi. Kujifunza kuishi katika mazingira tofauti, hunifanya niwe mtu mwenye utulivu na uelewano mtulivu na uelewano. Kupitia safari hii, kujifunza kuhusu nidhamu, heshima, teknolojia na jinsi ya kuishi kwa mpangilio mzuri. Mafunzo haya yanaweza kunisaidia kuboresha maisha yangu na mtazamo wangu kwa ujumla. Kwa kumalizia, inchi ningependa kuitembelea ni Japani kwa sababu ya utamaduni wake wa kipekee. Maendelea teknolojia, chakula, mandhari na historia yake tajiri. Ninaamini kuwa kutembelea Japani kutakuwa uzoefu wa kipekee, utakaochangia kukuza maarifa, mtazamo na maendeleo yangu kibinafsi.

Katika dunia ya sasa, teknolojia imebadilisha kwa kiasi kikubwa namna tunavyopata habari. Zamani watu wengi walitegemea radio, televisheni na magazeti ya karatasi. Lakini leo kwa kutumia simu, kompyuta au template, tunaweza kusoma habari mtandaoni wakati wowote na popote tulipo. Kwa upande wangu, nasomea habari mtandaoni kupitia tovuti za habari, mitandao ya kijamii na programu za simu. Chanzo kikuu ninachotumia kusoma habari mtandaoni ni tovuti rasmi za vyombo vya habari. Hizi tovuti za magazeti, televisheni na radio ambazo pia zina huduma za mtandaoni. Napenda tovuti hizi kwa sababu habari zao mara nyingi ni za kuaminika. Zimeandaliwa na waandishi wa habari wenye taaluma. Living there, reviews being posting kupitia tovuti hizi nasoma habari za siasa, uchumi, elimu, afya, michezo na matukio ya kitaifa na kimataifa. Chanzo kingine muhimu ni programu za simu za habari. Programu hizi huniruhusu kupata taarifa haraka kwa taarifa maalum. Faida ya programu ni kwamba zinanipa habari za haraka sana. Hasaa tunapotokea, kunapotokea tukio muhimu kama uchaguzi, ajali, au matukio ya kitaifa. Pia naweza kuchagua aina leave news zinazopenda ili. Zinazopenda ili nisipate taarifa zinazonihusu zisizonihusu sana. Mitandao ya kijamii kama Facebook, X, zamani Twitter na Instagram. Pia ni chanzo cha habari kwangu. Hapa napata habari zinazoshirikwa na vyombo vya habari pamoja na watu binafsi. Mitandao ya kijamii hutoa habari kwa haraka sana. Hasaa habari za papo kwa papo. Hata hivyo, nitakuwa makini sana kwa sababu si kila habari ninayopatana nayo mitandaoni ni ya kweli. Kwa kuwa kuna habari nyingi mtandaoni, ni muhimu sana kuchagua vyanzo ya kuaminika. Kabla ya kuamini au kusambaza habari, hujiuliza maswali kama, habari hii imetoka wapi. Ni nani ameichapisha? Je, chanzo hiki kinaaminika? Hii hunisaidia kuepuka habari za uongo au potoshaji. Kupitia mtandao, nina uwezo wa kusoma habari za ndani ya nje na nje ya nchi kwa urahisi. Naweza kufahamu kinachoendelea katika nchi yangu na pia matukio muhimu duniani, jambo linalonisaidia kuwa na uelewa mpana wa maswala ya kimataifa. Moja ya sababu kubwa zinazofanya nipende kusoma habari mtandaoni ni urahisi na uharaka. Sihitaji kusubiri muda maalum kama ilivyo kwa radio au televisheni. Habari zinapatikana saa ishirini na nne. Hii inanisaidia kupanga muda wangu vizuri na kusoma habari ninapopata nafasi. Pamoja na faida nyingi, kusoma habari mtandaoni kuna changamoto zake. Kuna taarifa nyingi sana. Ambazo wakati mwingine huleta mchanganyiko. Pia kuna hatari ya kutumia muda mwingi sana kwenye simu au kompyuta. Kwa hiyo, hujitahidi kuweka mipaka ya muda ninapotumia kusoma habari mtandaoni. Kusoma habari mtandaoni hunisaidia kuongeza maarifa na uelewwa wa maswala mbalimbali. Habari leaves teach me kuhusu siasa, uchumi, afya na maendeleo ya kiteknolojia. Hii hunifanya niwe mtu anayejua kinachoendelea na kuweza kushiriki mazungumzo ya kijamii na kwa kuelewa. Hili naamini kuwa katika siku zijazo, habari mtandaoni zitaendelea kua na kuboreka. Teknolojia itawezesha upatikanaji wa habari kwa haraka zaidi, kwa njia za video, sauti na maandishi kwa pamoja. Hata hivyo, wajibu wa msomaji utabaki kuwa mkubwa katika kuchambua habari kwa makini. Njia hizi hunipa urahisi haraka, hunipa urahisi wa haraka na upatikanaji wa habari mbalimbali. Habari ni dalili ya maarifa na maarifa ni nguvu.

Miwani ni kifaa muimu sana katika maisha ya watu wengi. Wapo wanaovaa miwani kwa sababu za kiafya, wengine kwa ajili ya ulinzi wa macho na wengine kwa mtindo ya mwonekano. Kwa jamii ya leo, kufaa miwani ni jambo la ajabu, si jambo la ajabu tena, bali ni sehemu ya kawaida ya maisha. Kwa upande wangu, ndiyo, ninavaa miwani na ninayaonea miwani kama msaada muhimu na hunisaidia katika maisha kila siku. Sababu kuu inayofanya nivae miwani ni kusaidia kuona vizuri. Kuna watu wenye matatizo ya kuona kwa mbali, kwa karibu, au yote mawili. Miwani huwasaidia kuona maandishi, nyuso za watu na vitu vilivyo mbali kwa uwazi zaidi. Bila miwani, mtu anaweza kupata shida darasani, kazini, au hata barabarani. Katika masomo, miwani inamchango mkubwa sana. Inanisaidia kusomo maandishi kwenye vitabu. Kuangalia ubaoni na kutumia kompyuta bila kuchoka macho. Bila miwani, ningepata maumivu ya macho au kichwa. Jambo ambalo lingeniadhiri uwezo wangu ya kujifunza na kuzingatia masomo. Mbali na masomo, miwani hunisaidia pia katika kazi ya shughuli za kila siku. Ninapokuwa kazini au nyumbani, miwani hunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Kwa mfano, kusoma maandishi madogo, kuangalia simu, au kuendesha kazi zinazo hitaji umakini wa macho, huwa rahisi zaidi nikiwa nimevaa miwani. Kuna aina mbali mbali za miwani, kuna miwani ya kuona kwa mbali, ya kuona kwa karibu, na hata miwani ya macho mawili kwa wakati moja. Pia kuna miwani ya jua inayolinda macho dhidi ya mwanga mkali wa jua, na miwani ya kinga inayotumika kazini au wakati wa michezo. Hii inaonyesha kuwa miwani ina matumizi mengi kuliko watu wengi wanavyofikiria. Kuvaa miwani sahihi husaidia kulinda afya ya macho. Miwani huzuia macho kuchoka sana, hupunguza maumivu ya kichwa na hulinda macho dhidi ya mwanga mkali ya uvumbi. Hii ni muhimu sana hata katika dunia ya leo ambapo watu wengi hutumia simu, kompyuta na televisheni kwa muda mrefu. Zamani baadhi ya watu walikua na mtazamo hasi kuhusu kuvaa miwani. Wengine waliona kuwa ni ishara ya udhaifu wa uzee, lakini siku hizi mtazamo umebadilika. Miwani imekua alama ya uwelewa, mtindo na hata ujasiri, watu wengi huvaa miwani kwa fahari. Kwa sasa miwani pia nisehemu ya mitindo ya mavazi, kuna miwani ya aina tofauti, rangi mbali mbali na miundo ya kuvutia. Watu wengine huvaa miwani hata kama hawana matatizo ya macho, kwa sababu tu wanapenda mwonekano wake. Hii inaonyesha kuwa miwani si ya tiba pekee, bali ya mpia ya mitindo. Hata hivyo kuvaa miwani kuna changamoto zake, wakati mwingine miwani inaweza kupotea, kuvunjika au kusababisha usumbufu pua na masikio. Pia wakati mwingine, wa muvua au baridi, miwani huweza kufunikwa na ukungu. Hata hivyo, changamoto haithi ni ndogo ukilinganisha na faida zake. Miwani inaitaji kutunzwa vizuri ni muhimu kuisafisha mara kwa mara, kuhifadhi mahali salama na kufanya vipimo vya macho mara kwa mara. Kufanya hivi husaidia kuhakikisha kuwa miwani inafanya kazi vizuri na inalinda macho ipasavyo. Kwa wale wasiovaa miwani lakini wanapata shida ya kuona, ningependa kuwashauri waende kupima macho. Watu wengi huishi kwa muda mrefu na matatizo ya macho bila kujua ilhali suluhisho lake ni rahisi kama kuvaa miwani. Kuvaa miwani kumeongezeka kujiamini kwangu. Ninapoweza kuona vizuri najisikia huru kushiriki masomo, kazi na shughuli za kijamii bila hofu. Kuona vizuri kuna leta uhuru na furaha katika maisha. Kwa kumalizia, ndiyo, ninavaa miwani na ninayaona kama rafiki muhimu katika maisha yangu ya kila siku. Miwani hunisaidia kuona vizuri kulinda afya ya macho na kufanya shughuli zangu kwa ufanisi. Kwa kuvaa miwani, si udhaifu, bali ni hatua ya busara ya kujijali na kuboresha maisha.

Vipuli ni aina ya mapambo yanaovaliwa masikioni na yamekuwepo kwa muda mrefu sasa katika tamaduni mbali mbali duniani. Watu huvaa vipuli kwa sababu tofauti kama vile urembo, utamaduni, imani binafsi au mitindo wa mavazi. Kwa jamii ya leo, kuvaa vipuli ni jambo la kawaida na linakubalika kwa watu wa jinsia na umri tofauti. Kwa upande wangu, ndiyo, napenda kuvaa vipuli na naviona kama sehemu ya kujieleza na kujipamba kwa heshima. Kuvaa vipuli si swala la urembo peke. Kwa watu wengi, vipuli vina maana ya kitamaduni ya au kihistoria. Katika baadhi ya jamii, kuvaa vipuli huwashiria utu uzima. Hali ya ndoa, au utambulisho wa mtu katika jamii. Kwa wengine vipuli ni njia ya kuonyesha ladha ya mtindo ya kujiamini. Sababu kuu inaofanya nipende kuvaa vipuli ni kwamba huongeza kujiamini na mwonekano mzuri. Vipuli vinaweza kubadilisha kabisa mwonekano wa mtu hata kama amevaa mavazi rahisi. Vipuli vidogo vinaweza kutokea kutoa mwonekano na wa heshima na utulivu. Huku vipuli vikubwa vinaonyesha ujasiri na ubunifu. Katika ulimwengu wa mtindo, vipuli vina nafsi kubwa sana. Kuna vipuli vya aina nyingi, vidogo, virefu, vya mviringo, vya kisasa na vya kitamaduni. Napenda kuchagua vipuli kulingana mavazi nayovaa au tukio napohudhuria. Kwa mfano, vipuli rahisi kwa shughuli za kawaida na vipuli vya kipekee kwa sherehe au hafla maalumu. Katika jami nyingi za kiafrika, vipuli vina umuhimu wa kitamaduni. Zamani, kuvaa vipuli kulionyesha utambulisho wa mtu katika jamii fulani. Hata leo, vipuli vya asili vina tumika kuenzi utamaduni na historia ya jamii. Hii inanifanya nione kuwa vipuli vina vipuli kama njia kuunganisha, kizazi cha, sasa na cha zamani. Vipuli pia ni njia ya kujieleza binafsi. Aina ya vipuli, mtu anavyovaa huweza kueleza tabia yake. Iwe ni mtu mpole, mbunifu au jasiri. Kwa upande wangu, vipuli husaidia kuonyesha utu wangu bila kusema maneno. Hata hivyo, kuvaa vipuli kuna changamoto zake. Wakati mwingine vinaweza kuwa vizito na kusababisha usumbufu maskioni. Pia, ni umuhimu kuchagua vipuli salama ili kuepuka maambukizi au maumivu u ya maskio. Ndiyo maana kuchagua vipuli vya ubora mzima, mzuri. Afya ni jambo muhimu sana. Kuvaa vipuli kunahitaji usafi wa hali ya juu. Masikio yanapaswa kusafishwa mara kwa mara na vipuli pia vinahitaji kutunzwa. Kwa kufanya hivyo, mtu anaweza kufurahia kuvaa vipuli bila matatizo ya kiafya. Zamani baadhi ya watu walikua na mitazamo hasi kuhusu kuvaa vipuli hasa kwa wanaume, lakini kwa sasa mitazamo imebadilika. Jamii ya leo inaelewa kuwa kuvaa vipuli ni suala hiari na kujieleza. Si kigezo cha kumuhukumu mtu. Kuvaa vipuli kuna nifanya ni jihisi vizuri kuhusu muonekano wangu. Kujiamini huanza pale mtu anapojikubali na kujithamini. Vipuli hunisaidia kujionea nadhifu, kujiona nadhifu na mwenye furaha. Jambo linolo niadhiri hata namna ninavyowasilia na wengine. Ingawa napenda kuvaa vipuli. Naamini katika kuvaa kwa kiasi na jeshima ni umuhimu kuzingatia mazingira mahali na tukio. Kuvaa vipuli vinavyofaa tukio huonyesha busara na heshima kwa wengine. Kwa wale wanaopenda kuvaa vipuli, ningependa kuwashawi waendelee kuvaa kujiamini na usalama. Kwa wale wasiopenda, ni muhimu kuheshimu maamuzi ya wengine. Kwani kila mtu ana haki ya kuchagua anachopenda. Kwa kumalizia, ndiyo, napenda kuvaa vipuli kwa sababu vinaongeza urembo, kujiamini, na vina niruhusu kujieleza binafsi. Vipuli si mapambo tu, bali ni njia ya kuonyesha utu, utamaduni na ladha ya mtu. Kilicho muhimu zaidi, ni kuvaa kwa heshima, usafi na kujiamini.

Iwe ni kwenye benki, hospitali, duka, kituo cha basi au ofisi za huduma kusubiri kwenye mstari ni sehemu ya maisha. Ingawa linaonekana kama jambo dogo, ukweli ni kwamba kusubiri kwenye mstari huibua hisia tofauti tofauti kulingana na mazingira, muda na hali ya mtu. Kusubiri kwenye mstari kunamaanisha kuwa tayari kufuata utaratibu kuheshimu nafasi ya wengine na kukubali kwamba huduma hutolewa kwa mpangilio fulani. Ni ishara ya nidhami ya kijamii lakini pia ni jaribio la subira na uvumilivu wa mtu. Kwa upande wangu, hisia za mwanzo ninapojikuta nasubiri kwenye mstari hutegemea sana hali niliyomo. Kama nina muda wa kutosha, mara nyingi huisi utulivu na sina wasiwasi. Lakini kama nina haraka au nimechoka, kusubiri huanza kuleta hisia za kosa subira au msongo wa mawazo. Kusubiri kwenye mstari hunifundisha sana kusubira. Si rahisi kusimama au kukaa ukisubiri bila kufanya chochote. Hasa katika dunia ya leo inayopenda mambo ya haraka. Hata hivyo, nimejifunza kuwa subira ni sehemu nyingi ya ukuwaji wa mtu. Kusubiri hunipa nafasi ya kujithibiti na kutafakari. Mstari mrefu unaweza kuleta changamoto zaidi. Wakati mwingine huleta uchovu, hasira, kukata tamaa. Lakini baada ya kulalamika, jitahidi kubadilisha mtazamo wangu na kuona kusubiri kama sehemu ya mchakato wa huduma. Kusubiri kwenye mstari pia ni jaribio la nidhamu na heshima kwa wengine. Kila mtu anayesubiri ana mahitaji yake na kuvunja mstari kukusukuma mbele ni kukosa maadili. Ninapochagua kusubiri kwa utaratibu najiona nimeshukia tia kijenga ku jamii na yenye heshima na usawa. Baada ya kuchukua kusubiri, badala ya kuchukulia kusubiri kama kupoteza muda, hujitahidi kutumia vizuri kwa mfano, kufikiria mambo yangu, kusoma na kuangalia taarifa kwenye simu, kupumzisha akili, kuangalia mazingira. Hii hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Ni kweli kwamba wakati mwingine kusubiri kunaweza kuleta hasira hasa huduma inapochelewa bila maelezo. Katika hali kama hizi, hujitahidi kujikumbusha kuwa hasira haitaharakisha huduma, bali huongeza msongo wa mawazo. Ninapohisi kusubiri kumezidi, mawasiliano mazuri hunisaidia. Ikiwa wahuduma wanatoa maelezo au taarifa kuhusu kuchelewa, subira huongezeka. Hii inanifundisha umuhimu wa mawasiliano katika huduma wa kwa wateja. Kusubiri hunipa nafasi ya kuona tabia za watu, mbali mbali, kuna wanaovumilia, kuna wanaolalamika, na kuna wanao vunja utaratibu. Hali hii hunifundisha mengi kuhusu tabia za binadamu na umuhimu wa uvumilivu katika jamii. Ninapochagua kuwa na mtazamo chanya kuhusu kusubiri, hupata faida kadhaa kama, utulivu wa akili, kujifuza kuthibiti, kuepuka migogoro, kujenga heshima kwa wengine. Mtazamo hubadilisha uzoefu. Katika dunia ya leo yenye teknolojia na kasi kubwa. Kusubiri kunaonekana kama kero. Watu wamezoea huduma za haraka na majibu ya papo kwa papo. Hii hunifanya nitambue kwa subira ni sanaa inayohitaji kujifuzwa upya. Kwa mtazamo wangu, kusubiri kwenye mstari ni somo la maisha. Linanifundisha kuwa sio kila kitu huja kwa haraka. Kila mtu ana haki sawa. Subira huzaa matunda. Ni somo linalotumika. Hata nje ya mistari ya huduma. Ningependa kuwahimiza watu wote kujifunza kusubiri kwa utulivu na heshima. Kuvunja mstari ya kulalamika kupita kiasi hakuleti suluhisho. Kila mmoja wetu anapaswa kuwa sehemu ya utaratibu mzuri wa jamii. Kwa kumalizia, ninajihisi kwa njia tofauti naposubiri kwenye mstari. Lakini nimejifunza kuwa kusubiri ni sehemu ya maisha inayohitaji subira nidhamu na mtazamo chanya. Badala ya kuona kusubiri kama adhabu nimejifunza kukiona kama fursa ya kujifunza kutafakari kujijenga kimaisha.